Mimi napendelea sana kuamka asubui na mapema ili kupanga ratiba ya siku na kujipanga kwa siku inayo kuja. Japokuwa saa zingine huwa napenda kufanya kazi za usiku lakini kazi ya asubui kuamka mapema hunipa motisha, hunipa kufanya kazi bila kuzurora, bila kuaribika na bila kukua na kuchanganyikiwa.

Napenda mchanganyiko wa vyote viwili. Kufanya kazi peke yangu unisaidia kuzingatia kupanga mawazo na kufanya kazi zinazoitaji utulifu. Kufanya kazi na wengine, kwa upande mwingine, uleta mawazo mapya, ushirikiano na motisha zaidi. Kwa hivyo, uchagua kulingana na aina ya kazi na lengo linalotakiwa kufikiwa.

Hufanya mambo kadha muhimu, kupanga kazi mapema kwa kuvunja, kazi kubwa, kuwa vipande vidogo vidogo, vinavyo tekelezeka. Pia, huweka vipaumbele nikianza na ilio ya haraka au ya muhimu zaidi. Tena, hutenga muda maalum wa kufanya kazi bila usumbufu na pia hufuatilia maendeleo mara kwa mara ili nijue kama niko nyuma ya ratba au itarekebisha na mapema. Mchanganyiko huu hunisaidia kukamilisha kazi kwa wakati bila presha nyingi.

Ndio, kazi ya kujitolea ni muhimu sana. Husaidia kujenga weo wa kujali, wengine, kupata uzoevu wa vitendo na kuchangia mabadiliko chanya katika jamii. Pia, hufundisha mtu unyenyekevu, uwajibikaji na dhamani ya kufanya jambo jema hata bila malipo.

Naenda kukimbia kiasi, hukimbia kama njia ya kufanya mazoezi, kuondoa mawazo na kuongeza nguvu ya mwili. Sio lazima iwe mbio za ushindani, ata kukimbia taratibu, hunipa utulifu na isia ya kujismamia vizuri.

Ndio, napenda kutembea kwa miguu, ni njia rahisi lakini yenye faida kubwa. Hunisaidia kufikiria kwa utulivu, kubaki na afya na kutambua vizuri mazingira yanayonizunguka. Pia ni muda mzuri wa kujitenga kidogo na msongo wa siku.

Napenda kutembea maeneo yenye utulifu na hewa safi, hasa asubuhi au jioni. Barabara za vichichoro sisizo na kelele hunipa nafasi ya kufikiria na kupanga siku. Pia napenda kutembea karibu na maeneo ya kijani, kama bustani, mashamba au pembezoni mwa miji, ambako kuna miti na mandhari ya asili. Kutembea kando ya mito au barabara yenye mwonekano, wa mbali hunipa hisia ya uhuru na faraja. Wakati mwingine, napenda kutembea maeneo yenye shughuli ndogo ndogo za jamii. Nikiangalia watu, maisha ya kawaida na mabadiliko ya mazingira. Jambo, linalonisaidia kuelewa maisha kwa undani zaidi.

Na saidia jamii kwa kutoa maarifa, muda na ushirikiano. Hushiriki kutoa ushauri, kusaidia pale panapo itajika na kuhamasisha mshikamano na uwajibikaji. Pia, huunga mkono shughuli zinazo lenga maendeleo ya jamii, elimu, mazingira na ustawi wa vijana kwa kuhimiza watu kushirikiana, kupanga vizuri na kutatua changamoto kwa amani na heshma.

Natazama video kwenye majukwaa maarufu ya mtandaoni kama vila YouTube mara nyingi. Hapa ndio aina za video ninazopenda. Elimu na ufundishaji, mazoezi ya mwili na afya. Video fupi za mazoezi, yoga na au kutembea kwa mwendo. Mazingira na asili. Video za mandhari, safari za asili na ufahamu wa mazingira. Hii huniwezesha kujifunza kupata msukumo na pia kupumzika kichwani bila kunyooshwa kwa maudhui yasiofaa.

Ningependa kufuga mbwa. Mbwa ni mnyama mwaminifu, mlinzi mzuri na rafiki wa karibu sana kwa binadamu. Ningemfunga kwa ajili ya usalama, mazoezi na pia urafiki. Mbwa hunifanya mtu awe na ratiba kutembea naye kumlisha kwa wakati na kumtunza kiafya. Pia, huleta furaha nyumbani na husaidia kupunguza msongo wa mawazo. Kwangu, kufuga mbwa ni zaidi ya kumiliki mnyama, ni kujenga uhusiano wa uaminifu, nidhamu na upendo wa kweli.

Wakati umeme unapokatika, hufanya mambo kadhaa ili kubaki salama na bila msongo. Kwanza, naunda mwanga wa dharura kwa kutumia taa za betri, mishumaa au fianzo vingine vinavyopatikana. Pumzika kidogo au kufanya kazi zizizo hitaji umeme kama kusoma kitabu au kupanga shughuli. Kuweka vifaa vya umeme vilivyozimwa ili kuepuka tatizo pale umeme unapowashwa tena. Mara nyingine, hutumia muda huo kupumzika, kutafakari au kuzungumza na familia na marafiki, badala ya kuchoka au kukasirika. Hii husaidia kubaki mtulifu na kutumia muda vyema hata bila umeme.